He, napenda asali. Asali ni tamu sana. Kwanza asali ambayo imepatikana kwenye msitu, hiyo inakua asali tamu ambao haijawekwa kitu chochote kama kemikali, inakua tamu sana. Na ambayo inafanya afya ikuwe nzuri pia. Kwa hivo asali ni kitu kizuri na nakipenda.

Napenda kuenda madukani nyakati za jioni, ili niweza kufanya bajeti yangu naifanya vizuri. Nikienda madukani nafanya shopping bila wasiwasi wowote na chukua muda mzuri mwingi ambavyo inatakikana. Na nikisha fanya shopping yangu nafanya kama wiki mzima na hiyo mambo yote inakuwaimekamilika vizuri.

Mimi kwangu napendelea kitanda kizuri kwa sababu kitanda kizuri, kina kufanya ulale vizuri bila maumivu yote. Kitanda kigumu, kinaeza fanya mifupa yako isikae vizuri, usikie maumivu, na haswa, kinaeza kufanya usilale hata kidogo. Kwa hivyo, mi napenda kitanda kizuri.

Timu ambayo naipenda ya mpira wa mguu inaitwa Gor Mahia. Hii ni timu ambayo iko hapa nchini na inafanya vizuri kwenye ligi zote. Ni timu ambayo inashirikisha wachezaji wote kutoka nchi nzima na ambao inacheza mpira mzuri sana. Tena mkufunzi wao ni mtu mzuri sana na anafanya iyo timu kushinda mechi nyingi sana.

Ndiyo napenda kutumia muda na familia yangu sana sana. Katika wakati mwingi unapata muda wa kutumia na familia yangu haupatikani sababu ya kikazi na mambo mengineyo hapa na pale. Lakini kila wakati nikipata nafasi naitumia vizuri tena sana na familia yangu.

Ndio, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu. Biashara ambayo naipenda ni biashara ya kuuza matunda. Sababu matunda ni yanapatikana kwa urahisi hapa kwetu na pia matunda yanaweza uzwa mpaka nchi za ng'ambo. Na kila mtu anatumia matunda. Kwa hivyo napenda biashara ya matunda.

Mimi napenda kutembea na familia yangu. Familia yangu ni muhimu sana kwangu na tunatafuta wakati wa kwenda nje, kula pamoja, kutazama mambo mengi, kwenda kuona wanyama wa porini, hapa kwenye nchi yetu. Kwa hivyo napenda kutumia wakati wangu mwingi sana na familia yangu.

Kitabu ambacho na kipenda sana ni cha mwandisha ambaye anaitwa George Orwell. Hiki ni kitabu ambacho alikiandika mwaka themanini na nne na ni kitabu bacho kinaelezea mambo yalivyo katika dunia yetu. Ya kwamba kuna watu ambao wako juu ya wengine na ambao wako chini ya wengine na wenye wako chini wanatumikia wenye wako juu zaidi.

Nyama ya kuku ndiyo ninayoipenda zaidi. Hii ni kwa sababu kuku zinapatikana kwa urahisi hapa kwetu na hazitumii nguvu nyingi sana kulisha kwa sababu zinakula huku nje. Kwa hivo nyama ya kuku ndiyo naipenda na tena nitamu na ni rahisi sana kutengeneza. Nyama ya kuku naipenda.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa raisi wa nchi. Ni kwa sababu nimeona ya kwamba, mimi ni kiongozi, na nazitambua shida ambazo watu wanazipitia. Na ukiwa rais wa nchi unaeza zitatua hizo shida zote kwa wananchi wote. Unaweza pigana na ufisadi ambao umekithiri katika nchi yetu.

Alaa sijatumia teknolojia ya sauti kwa wakati huu. Lakini ningependa kujua vile hii teknolojia ya sauti inaeza kuwa inasaidia ama inaeza tumika kivipi. Kwa hivo kwa wakati huu situmia teknolojia ya sauti kwa jambo lolote.

Ndiyo, majirani zangu nawafahamu tena kwa majina. Pia tunapigiana simu kila wakati na muda ukiruhusu, tunaonananga macho kwa macho. Majirani zangu hawako mbali sana na mimi. Wako tu karibu karibu sana na tunaonananga wakati mwingi tena watoto zetu wanacheza pamoja.

Mi huoga mara moja kwa siku na mimi huoga asubuhi na mapema napiga mswaki najitarisha nikienda kazini. Nikirudi nyumbani ni kutulia tu na kungojea hii siku ingine ili niweze kuoga. Kwa hivyo mimi huoga mara moja kwa siku.

Ndoto langu la kusafiri ni kwenda ufukweni. Ufukweni ambapo naeza ona maji mengi sana kama ya bahari yananifurahisha sana. Tena huko naona meli, unawana watu wakijivinjari huko, kwa hivo naezapenda sana kwenda ufukweni. Na ningependa kusafiri kwa dege ili nifike, huko na niweze kupata wakati mzuri.

Mimi huandaa ripoti zangu za kazi kutumia kompyuta. Na andika chini kwa kitabu na kuongea na watu wengine ambao wananiambia mambo ambayo tumeyafanya kazi ambayo tumezifanya. Kisha na kaa chini naunda ripoti yangu ili niweze kupeana kwenye wakuu wangu.

Mfumo ambao na upenda sana wa simu ni aina ya iPhone. iPhone ni simu nzuri sana na matumizi yake yanapendeza. Pia iko na kamera nzuri sana ambayo inapiga simu kwa ustadi. Pia ni rahisi kutumia na inaonyesha hathi kubwa sana mtu akiitumia.

Chakula ambacho napenda kula jioni ni ugali na sukuma. Hichi ni chakula mbacho ni rahisi sana kuunda na kutengeneza. Ugali unatengenezwa kutoka kwa unga nazo sukuma ni majani ambayo yanakatwa kutoka kwa shamba. Haya majani yanapikwa vizuri na unga unapikwa vizuri inakuwa ugali kwa na sukuma.

Kazi zangu nazipanga vizuri sana naandika chini kila kitu ambacho mimi natakiwa kuwa nakifanya. Naandika chini ili niweze kufuata taratibu ya kazi yangu na kila nahakikisha kwamba tarakirishi iko na moto, simu iko na moto na niko na nambari za watu ambao natakiwa kushirikiana nao katika kazi yangu.

Ndio, mimi hugawanya taka zangu. Kuna takataka ambazo zinatumika tena kama kulisha mifugo. Takataka kutoka jikoni ambazo ni maganda nini zinatumika kwa kulisha mifugo kama hata ngurue, kuku, sa nazigawanya. Na kuna zile ambazo zinaeza haribu mazingira naziweka kando na zinachomwa.

Muda wangu naushugulikianga vizuri sana kazini kwangu sababu nakuwanga navratiba ya mambo ambayo yanatakiwa kufanywa kutoka asubuhi mpaka jioni. Haya ni mambo ambayo mimi mwenyewe nimeyapanga na nimesikizana na wakubwa wangu kwamba natakiwa kufanya hili na lile na lile. Kwa hivyo nakuanga nimeshugulika na kupanga muda wangu visawasawa.

Ndio mara mingi, nimefanya kazi ya kujitolea ambapo sikulipwa chochote, lakini nilitumia nguvu zangu za kimwili ili kusaidia wengine. Kazi ambayo nimejitolea kufanya ni kufunza, nimekuwa nikifunza watu wengine ili waelewe kazi ambazo wanatakiwa kuwa wanazifanya wenyewe.

Chakula cha kigeni ambacho nimewai jaribu ni kula aina ya pizza. Hichi ni chakula ambacho nimekisikia kwa muda mwingi, lakini kilipoletwa nchini nilipata B. Nikaenda nikakijaribu, kimetoka Italy, na nikakifurahia sana. So pizza naifurahia sana.

Ushauri ambao ningependa kupa mtu mwingine yule yeyote ni kwanza ajikubali, ajipende na atilie sana maanani afya yake mwenyewe sababu afya ukiangalia sana, usipoichukulia maanani afya yako, utapata shida nyingi sana. Na kila wakati unapokuwa na afya mbaya, huwezi kufanya kitu chochote cha maana.

Ndio, napenda kula samaki. Samaki ni chakula ambacho kinapatikana kwa urahisi kwenye sisi tunaishi. Ni chakula ambacho kina lishe nzuri sana. Tena kwa mtu mzima, na hata kwa watoto, kinasaidia kwa bongo zao ili zikue salama. Kwa hivyo ni chakula kizuri sana nakipenda.

Ndio nimewahi kulima. Pia wakati kama sasa mimi nimkulima bado. Kazi yangu nyingi ni kuakikisha kwamba mimea yangu imekua vizuri na wanyama ambao nimewaweka kama mbuzi na ngombe wananawiri.

Tabia ambayo ninaipenda kwa wengine ni heshima. Kila mtu ambaye anaonyesha heshima, hata mimi ninamuheshimu pia. Lakini nikiona mtu ambaye haonyeshi heshima, hata mimi naona hatuwezani kamwe. Sababu heshima si utumwa na heshima inadumu milele.

Mwandish ambaye namuenzi sana ama nampenda sana anaitwa Ngugi wa Thiongo. Ameandika vitabu vingi sana ambavyo vinaelimisha watu kuhusu jamii na kuhusu siasa na kuhusu uchumi wa nchi. Ameweza kuandika vitabu vingi sana ambavyo vimesomwa hata katika mashule.

Kazi yangu na shirikiana na wengine sababu katika kazi zangu, lazima ya utafiti, lazima ni shirikiane na wengine, lazima nionge na wengine, lazima ni pate habari kutoka kwa watu wengine. So, mashirikiano yangu yanakuwa ya kila siku na ya kila wakati kwa simu, kwa barua pepe na vinginevyo.

Ndiyo, ninapenda kucheza na pia kutazama michezo. Mchezo ambao naupenda sana ni mchezo wa kukimbia. Kukimbia hata kama kwenye olimpiki nakutazama, yote inanipa msisimko mkubwa sababu wanariadha wetu wanafanya kazi nzuri sana, sana, sana.